Mimi huonga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza asubui. Ninapo baada ya kufanya mazoezi yangu, ninapo jipanga kuelekea kazini. Mi huonga hii ili kutoa jasho, kuchangamusha mwili na mi hutumia maji moto kuonga na kati huu. Pia hii unisaidia kuwa bora zaidi na kuwa makini. Napo enda kazini. Mara ya pili, mi huoga jioni. Napo rejea kutoka kazini. Hii unisaidia kutoa mawazo mengi ambayo uwa yanakua yamenikumba kazini. Pia hii unisaidia kurejesha kutuliza mwili na kuosha jasho nilioipata nikiwa kazini.

Ndiyo nishawai fikiria kuanzisha biashara yangu. Hii niliwaza baada ya kupata kuona maitaji yanayoitaji biashara hiyo katika jamii yetu. Pia hiyo ilinisaidia kujua mambo mengi na kujifunza mambo mengi tafauti tafauti yanayousu biashara. Pia nina wazo napomaliza kufanya kazi yangu nikaeze kuenda kuanzisha biashara yangu.

Viatu ninavyo vipenda ni viatu vinavyo itwa Air Force. Viatu hivi huwa bora zaidi unapovaa na huwa muhimu sana unapo zitumia. Viatu hivi ni bora sana wakati wowote unavyo vitumia. Pia viatu hivi huwa muhimu sana wakati wa jua kali kwa kuwa unaeza kupea utaratibu na utulivu wa aina yake.

Mimi napenda zote kusimamia na pia kusimamiwa. Ninapo simamia mi huonyesha uongozi ulio ndani yangu na nilio fumo na ambao. Pia asiye kubali kuongozwa yeye sio kiongozi. Kwa hivo, mi pia hupenda kusimamiwa na mtu yoyote anaye ambayo ako juu yangu kwa njia moja ama nyingine.

Ndiyo, mimi hupenda kunywa maziwa asaa baada ya shuguli za kila siku. Hini kutuliza moyo na kuondoa uchafu wowote ulio baki kwenye koo wakati wa shuguli za siku. Hii pia unisaidia kuishi vyema na wenzangu na kuwa bora katika kila kitu nachokifanya.

Uzoefu wa kazi ambao umenifunza zaidi ni uzoefu wa kufanya kazi na bidii hadi wakati ambao hauna nguvu kukuwa. Uzoefu huu umekuwa bora zaidi kwa kunifunza jinsi ya kufanya kazi hadi wakati ambapo sijihisi poa ama sijihisi vyema ila bado natia bidii ili kutoa matunda mema.

Ndiyo, mimi hupenda kupanda milima na kila mara nikiwa likizoni baada ya kazi, mimi huelekea kupanda milima katika nchi tofauti tofauti duniani. Hii hunisaidia kufanya mazoezi, kukua kama mwanaume na kujionea mambo tofauti tofauti katika dunia yetu hii ya sasa. Hii hunipa burudani zaidi na huniongeza bidii sana katika vile vitu navyo vifanya.

Mchezo ninaoupenda kuucheza ni mchezo unaoitwa kandanda. Mchezo huu uchezwa na watu ishirini na wawili na kumi na moja kila upande mbili. Hii mchezo pia uchezwa na timu mbili tofauti katika mchezo na uchezwa kwenye uwanja wenye mashabiki wengi zaidi. Mchezo huu mshindi hupewa zawadi na husherekewa zaidi. Kwa kuwa mchezo huu unapendwa zaidi na watu wengi sana.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha wizi, mimi sijawai iba ama mimi sio mwizi, sipendi wizi kwa kua. Hii ni uovu zaidi na watu wengi ambao ni wezi huishia kufariki kwa njia ambayo si nzuri. Kwa hivo mimi sipendi kipawa hiki wala sina na hadi huwa na wasihi wenzangu, wasiweze kuwa nacho kwa kua si kipawa kizuri kabisa.

Ndio, mimi hupenda kula samaki. Samaki ni mtamu zaidi wakati umepikwa vyema. Kwa hivyo, mimi hupenda kula samaki. Maana pia, ana madini bora yanayo hitajika katika mwili wetu. Hiyo hutusaidia kuwa bora na kuwa makini. Kila mara ninapo mla samaki. Pia, samaki ni mtamu sana. Na katika jamii yetu, samaki ni chakula cha jamii na hupendwa zaidi na watu wengi.

Mimi napenda zote mbili kuandika na pia kuongea. Wakati manake, moja, kila moja, huhiitajika wakati wake. Kwa hivyo, kwa mfano, kuandika, huhitajika wakati unahitaji kuandika kitu fulani ama jambo fulani muhimu katika maisha yako. Na pia, unahitaji kuandika wakati wahitaji kuwacha historia nyuma katika jamii. Na unapo ongea pia waeza acha historia katika jamii kwa njia hiyo na pia waeza ongelesha jamii kuhusu jambo fulani na wale wasio elewa waka elewa.

Ndiyo, mimi hupenda kusoma habari kupitia kwenye mtandao. Hii unisaidia kupata habari nyingi kwa wakati mchache. Pia, uniwezesha kujua jinsi inji zingine za dunia zinavyo endelea na zinazo endelea kiuchumi na kimaisha. Pia, unisaidia kujifunza kupitia habari maana mtandao ni maisi sana kufikia. Pia kupata habari kupitia kwenye mtandao njia yenye ubunifu na njia yenye bei raisi zaidi kushinda njia zingine zote.

Wazo zuri ambalo ni ninalo katika siku ya leo ni wazo la kuenda kazini na kutia bidii katika kile kitu ntakacho kifanya. Hii itanisaidia kuwa bora zaidi na kuwa makini sana kwa kila kitu ambacho inacho.